Ninajitunzaje kila siku ili kubaki na afya njema. Ili kujitunza nafanya mambo mbalimbali yanayo saidia kuwa na afya njema ya mwili na akili. Kwanza nakikisha na kula chakula bora na chenye viritubisho kwa wakati. Kama vile chakula cha asubuhi, mchana na jioni. Pili na zingatia usafi wa mwili. Kwa kuoga kila siku, kunawa mikono na kuvaa nguo safi. Pia napumzika vya kutosha na kulala masaa yanayofa ili mwili wangu upate nguvu mpya. Nafanya mazoezi au kazi ndogo ndogo za mwili ili kuimarisha afya yangu.